Naam, i swali mzuri, ningependa kusema huwa na fanya kuwa na ushirikiano mwema Ndiposa niweze kuwa na kushirikiana vyema na timu Kwa hivyo, muhimu ya kuleta ushirikiano ni utangamano ni kuwa na heshima kwa wote.

Naam, ni swali mzuri, ya kuwa ningependa kueleza jinzi nilivyopatana na rafiki wangu wa karibu zaidi. Rafiki wangu wa karibu zaidi tulipatana pale shuleni nakumbuka mambo huwa tu. Tulikuwa tunafanya ni kusoma pamoja, kusaidiana, kuelezana mambo hadharani. Na ule ukweli wake na kupenda kuzungumza mambo ya ukweli na kuwa rafiki wa ukweli ndio inanifanya nikuwe rafiki zaidi na yeye, na ningependa kusema ni mtu wa anaependa uwazi kueka mambo hadharani, si kueka mambo wa faraghani, Naam.

Naam ni swali mzuri ambayo inauliza huwa nashughulikia makosa kazini vipi. Ningependa kusema makosa yanapotokea kazini huwa nachunguza kwanza najua chanzo chake. Na ndiposa kutoka hapo nachukua mikakati kabambe. Ile inategemia ni makosa yametokia kivipi, sekta gani, mahali, wapi. Na ndiposa nichukue mikakati naeka mikakati kabambe ndiposa matokeo ya namna hii yasije kutokia hapo baadae. Naam.

Ningependa kusema wanapendelea sana kuchukua na kupokea maoni kutoka kwa wengini Kwa sababu baahadhi ya watu ama baahadhi ya marafiki zangu ama watu wengine wakona na hekma Kuna wale walio kuwa na uzoefu ama wakona tajriba kubwa katika sekta fulani Kwa hivyo kama niki biashara huwa napenda kuchukua maoni ya walio walio anza biashara kitambo wanaopata faida kubwa kibiashara ambao wamepata ule uzohefu wa sekta mbalimbali wanazo zifanya kwa hivyo ningependa kusema hua huana pokea maoni kwa na kuyakaribisha sana naam.

Naamu ningesema kuwa mime ni mtu napenda ubunifu sana, napenda kubuni vitu mbali mbali na katha kuleta vitu mpia katika sekta mbali mbali mbali ambapo nafanya ama vitu ambapo vio na zifanyawa napenda kuzijua zaidi na kuleta tajriba mpia pale na kubuni vitu mpia jinzi ya kuraisisha mambo ambayo nafanya.

Ningependa kusema ningependa kujaribu michezo ya vikapu na michezo ambayo sijaa sijachekuwa sija cheza lakini huwa naipendelea sana Naipenda kuitazama kwenye runinga napenda wanaoicheza na ni ni mchezo ambao naupenda zaidi kwa hivyo ningependa kuujaribu sana.

Naam ni swali mzuri naulizwa huwa nafanya kazi ya ushirikiano na wengine. Naam, huwa nafanya kazi ya ushirikiano na wengine. Napenda kazi sana za ushirikiano kwa sababu pale kuna ushirikiano. Mazao hama mazao yake huwa yanapatikana kiuraisi na kwa haraka. Naam.

Ningependa kusema ni swali mzuri ambayo inauliza huwa naifadhi pesa vipi. Huwa naifadhi pesa kwa kuwa nanunua vitu ambapo nahitaji pekeyake na huwa naifadhi pesa pia kwenye benki na huwa naifadhi pesa pia mahali ninamo kaa.

Uwa najikinga vipi na jua kali? Ningependa kusema uwa natumia muavuli wakati uwa natembelea nje ambapo kuna jua kali na pia nafanya kazi zangu mahali kuna kivuli na fanya kazi mingi kwenye nyumba ambapo akuna jua kali.

Naam, nimekua kwenye tamasha nyingi sana za muziki, huwa zinanisaidia sana kuenzi wanamuziki na pia kule kuwarudishia shukrani kwa kazi njema ambayo wanayoifanya kwenye muziki. Naam.

Naam ni swali mzuri ni mnyama nieleze kuhusu mnyama wangu wa kufugwa au naeka ka kufuga. Ningependa kusema mnyama ambao nafuga ni kondoo. Sababu ya kupenda kufuga kondo. Huwa anaonekana kuwa ni mnyama mwenye unono akilishwa vizuri. Na mwenendo waki ni ule huwa hasumbui. Ni mwenendo mwema kulingana na mie anafanya chochote cha kuchekesha anaeza fanya vitu za ajabu na kwanini napenda wanyama pori wa kufugwa ni kwa sababu hawa wanyama huwa wanapata kuiga zile tabia za wanyama tu wakinyumbani naam.

Naam, ni swali mzuri, ningependa kulishiriki na kulijibu kihivi Napenda shughuli zangu za siku za mvua ni shughuli kwanza za upanzi Wakati ninapo jipata kwa nyumbani, nikona shamba Kwa hivyo shughuli zangu za mvua kuu ni ni upanzi, napenda kupalilia miti kwasababu mimi ni mwana mazingira napenda na siku ya mvua kwanza ningependa kusema huwanapenda mvua na nakumbuka siku moja kulinyesha sana garika ikatokea kukakuwa na mvua mingi na kukafurika zaidi ningependa kuelezea kunavyonyesha na kunafurika shughli zangu za kwenda huwa zinatatizika inabidi nibadilishe mipango yangu ya usafiri na huwa nafurahia sana ninaposikia sauti ya mvua na.

Naam ni swali bora inahusu kuhusu manzaro kutoka dirishani mwangu Nigependa kusema inapoangalia nje uwa naona barabara Pia naona miti, naona pia majengo na kumbuka wakati, uwa napenda sana kuangalia nje ni wakati wa usiku na pia mchana kinajo badilika nje kutoka na na musimu ni kunapo kuwa na mafruko wa barabara uwa na tetezika zinapata hazipitiki Unaisi vipi mkitazama nje ya dirisha ningependa kusema uwa unaisi furaha mingi kwa sababu napata mtazamo napata kutazama nje naona barabara, naona miti nayoipenda.

Ningependa kusema huwa najilinda kutoka vitisho vya mitandao kwa njia ya kutoweka mambo yangu kwenye mitandao sana Kwa sababu kadri unavyoweka mambo yako kwa mitandao ndivyo unapopata ushambuliaji mwingi Kwa hivyo mimi huwa siweki mambo ambayo yanaeza nifanya nishambulio kwenye mitandao.

Naam ni swali mzuri, nikipenda kusema harufu ninayoipenda sana ni ile ya manukato, na wakati gani ninayo hisi harufu ni wakati ninapo jipaka nikitoka kwa nyumba, kumbu kumbu gani harufu hii inanikumbusha ni kwamba wakati wowote ninapo toka inanikumbusha nafaa kuwa nanukia vyema, na isi huwa nafurahia sana nikipata harufu hii.

Naam ni swali mzuri huwa nafanya wakati wa mapumziko kazini Ningependa kusema huwa nasikiliza mziki kwa sauti kwa chini Naam.

Ningependa kusema uwa naeka malengo ya kila mwezi kazini kwa kuwa na mpangilio mwema wa mambo ambayo ningependa kufanya kwa mwezi mzima. Uwa nayapanga, nayaandika nayaorodhesha chini, naweka vizuri nayapitia kila usiku ndio niweze kufikia malengo. Angalau kwa kila siku na kila wiki uwa napitia kuona kama nimeyatimiza malengo yangu.

Naam ni swali mzuri, inauliza ningependa kutembea mji gani duniani Ningependa kusema ningependa kutembelea mji wa New York sana, ni mji ambao uko na mandhari poa na huwa nikiwangalia kwenye mitandao Naona uko na umepiga hatua kimaendeleo na ningependa kuenda huko nikuwaone, naam.

Nafraia sana kwa swali ambayo inauliza huwa napiga picha maraa ngapi huwa inategemea kwa siku ama kwa wiki Kwa siku naeza pata nimepiga picha maraa moja ama mbili Kwa wiki ninapo tembelea manthari mpya huwa napige picha sana Kwa hivyo unaeza pata nimepiga picha nyingi sana kwa siku Kwa sababu ya mazingira yanayoni zingira kwa muda fulani.

Naam ni swali mzuri ambayo inauliza huwa napenda kuwa mahali pa aina gani. Napenda kuwa mahali kuna misitu, kuna miti mingi. Huwa napendelea mahali kuna hewa safi kwa sababu miti huchangia pakubwa kuleta hewa safi na huwa napenda sana kukaa kwenye misitu. Naam.

Naam ni swali mzuri, naulizwa kama je, nikona kumbu kumbu gani ya kutisha, na ningependa kusema kumbu kumbu za kutisha ni mingi Kuna wakati mmoja nilipokuwa natembea usiku, gafla nikasikia nywele zimesimama Nikaingiwa na uoga. Kwa hivyo iyo ni kumbu kumbu moja Kumbu kumbu nyingine, ni wakati ambapo unajipata unaona ujati, sijatimiza malengo yangu. Huwa inanipea wasiwasi mnene kubwa sana.

Na ningependa kujibu swali kwa kusema kuwa nafanya nini kueka afya mzuri Nazingatia mazingira bora nazingatia kula chakula safi Nahakikisha nimekipika bakteria na nakisafisha kabla sijakieka kwa mdomo yangu.

Naam, ni swali mzuri, huwa napenda kufanya nini na familia yangu, na ningependa kusema huwa napenda kufanya vitu mingi na familia yangu kule kukaa chini kupeana wosia, kule kutangamana, kuenda kutembelea wanyamapori, kufanya kazi za nyumba yote haya ni mambo ambayo naoyapenda kuyafanya na familia yangu.

Naam, ni swali mzuri ambao inaeleza nafaa kueleza utaratibu wangu wa kahawa au chai Ningependa kusema uwa napenda chai katika kule kutayarisha chai, uwa natayarisha chai sana hasubui Uwa naandaa kwa kuwa na maziwa, pia majani chai Natayarisha nachemsha maji, naongeza majani, majani chai, naongeza sukari, naongeza maziwa na ndiposa badaye na kumbuka vizuri napenda kunywa asubui na unahisi jinzi gani bila kunywa ningependa kusema sikui na tatizo yoyote ninapokosa kunywa chai sijakuwa murahibu sana kiasi ya kwamba nisipokunywa huwa nalemewa naam.

Naamu ni swali mzuri ambayo inauliza huwa napata habari wapi? Ningependa kusema habari mingi huwa napokea kupitia mitandao mitandao ya Facebook, mitandao ya Twitter, mitandao ya YouTube mitandao ni ndiyo mahali huwa napata sana habari Naamu.

Naam ni swali mzuri na uliza uanasharekia siku kuu vipi. Ningependa kusema siku kuu ni wakati. Huanasharekea kwa kutangamana, pia kuenda kutangamana na marafiki, pia wana tembelea, wasi ujiweza, na wasaidia kwa jinzi kadri na vyo kuwanawezo, kwa kuwapa chakula na vitu ambavyo wanaitaji, kujiendeleza kimaisha.

Ningependa kusema uwa napendelea sana, ni swali mzuri uwa napendelea sana, kinachonifanya nitulie ama njia ninayotumia kupumzika, ni ile ya kufanya meditation, ni ile ya kupumzika ni wakati sana wakati wajioni ambapo uwa nimechoka na kazi za mchana na uwa nashiriki sana na ninapofanya meditation uwa napumzika akili inapata kuwa nafuraia nafsi yangu inapata kupumzika.

Ningependa kusema kumbukumbu bora zaidi ni wakati nilipokuwa shuleni, nilikuwa na pita, nilikuwa nazawadiwa na huwa ninapofikiria am ninapopata hiyo kumbukumbu huwa inanifurahisha zaidi ni kumbukumbu ya utotoni na huwa naipenda sana.

Naam ni swali mzuri, huwa nafanya nini kujiandaa kwa mikutano? Kupenda kusema kabla niende kwa mikutano huwa nakuwa na kijitabu kidogo kuandikia matokeo ya mikutano, mi huwa najitayarisha na kuwa nimeandaa kalamu, kijitabu cha kuenda kuchukua yale ambao tutajadiliana kwenye mikutano Naam.

Ningependa kusema kwa siku ya leo ni kuna mawazo, bora za hidi, wazo ya kuwa nahifathi na pia nafanya mchango kwa wasio jiweza. Ni wazo ambao huwa ninaifikiria na ni wazo njema.

Nikesemba usheribora ni mtuwe yote ambaye yangependa kuwanza kazi ni ya kuwe na mtazamobora, ya kuwe wakujikakamua na kutia bidii, kufanya bidii, na pia ningependa kumuambia ya kuwe na mpangilio wa siku ya kuanzisha kazi zake, na hakuwe na ameweka mtaji kando kama kazi zake zinahitaji zinaitaji kufadhiliwa na pesa naam.

Naam ni swali mzuri ambao ni utaratibu wangu wa kila siku. Ningependa kusema nikiamka huwa naosha uso na pia nafika pale sebuleni natayarisha kiamsha kinywa na pia huwa natayarisha saa mbili ama saa tatu. Na ni mambo gani yanahitaji kufanywa kabla ya kuondoka. Kwani hivyo na kusema wana kikisha nimeoga, nimevalia nguo safi, nimetayarisha nyumba na kwa hayo yote huwa ninafurahia inanipa nafsi yangu furaha kuona mambo yangu ya asubuhi yameenda kadri nilivyoipanga nilivyopanga yawe.

Ningependa kusema kwa sababu ya kule kurahisishwa kwa mambo ya mitandao. Mitandao imeleta mambo yakakuwa ni rahisi. Kwa hivyo, kazi sio changamoto kubwa wakati nikona timu ya mbali. Tunapatana kwenye mtandao wa Google Meet. Tunakuwa na ushirikiano. Tunatangamana hapo. Tunafanya kazi zetu kupitia ule mtandao wa Google Meet.

Naam ni swali mzuri, ningependa kuona maendeleo gani katika jamii? Ningependa kuona maendeleo ya ushirikiano kwanza Ningependa kuona jamii ambayo inatangamana watu wa tabaka mbali mbali Ningependa kuona uwiano, mausiano yakiwa bora Ningependa kuona jamii ambapo hakuna kukejeliwa kwa sababu ya hali ya mtu ya kimapato na hali ingine yoyote Naam.

Ningependa kusema ni swali mzuri, huwa napenda kuwasiliana vipi na watu. Kwa walio mbali na mimi napenda kuwasiliana kwa mitandao. Kuna wale nao tumia mitandao kuwasiliana na wao wale wako mbali, wale wako karibu napenda kuenda kuzungumza moja kwa moja na walio karibu na mimi.

Naam ni swali mzuri ya kuhusu timu yangu inayu ipenda ya mpira. Ngependa kusema timu inayo ipenda ya mpira ni AFC Leopards. Ningependa kueleza ya kwamba nilianza kuipenda kutoka kitambo. Na kumbuka wakati moja washawahi enda kucheza ili timu ishawahi enda kucheza ikiwa haijitayarisha. Wakashindw, wakashambuliwa na wapinza ni wao. Na ningependa kueleza kuna mchezaji bora zaidi naompenda kwa ukukakamavu wake. Na hituwa Musa na huwa nina nifurahisha sana kuona timu inaponyakua kikombe inapo zoa ushindi baada ya mechi yote.

Ningependa kusema swali ya ali sijalipata vizuri kwa vile limeuliza zana gani za dijiti nayotumia kila siku. Sijui swali dijiti ni maana yake sawa ama swafi ni gani. Lakini ningependa kusema ni swali bora yale sijailipata vizuri kwa uwazi naulizia dijiti. Dijiti ama ni digit kwa lugha ya kimombo ambayo napenda kutumia mbili tatu hivi.

Naam napenda kuvisoma vitabu, mimi kwanza ni muandishi wa vitabu mingi vitabu nyingi sana Ningependa kusema kuna hadithi mingi huwa nimezisoma, kuna kitabu kilichokuwa kinaitwa kidagaa kimemuozea.Ni kitabu nilichokisoma nikiwa kidato cha pili na cha tatu. Kitabu kile kikona mafunzo mingi sana. Nilipata kujifunza mambo mingi baada ya kukisoma na muhusika mmoja pale ni muhusika aliyekuwa anaitwa mzee Majimbo ni nani aliyenishauri ni shule kwa sababu kilikuwa nilazima tukisome kile kitabu shule Ningependa kusoma kitabu cha muandishi aliyeandika Kidagaa sana kwa sababu anatoa uwazi na kuwasilisha ujube wake kwa njia nasaha na inayofaa kuwasilishwa kwa mawazo.

Ningependa kusema huwa napenda mambo mingi kuhusu shirika langu. Shirika langu linahamasisha sana watu kuhusu shirikiano kwanza, utangamano, uwiano na maswala ibuka yote yanaotokea katika jamii. Kwa hivyo ningependa kusema napenda kila jambo ambao hili shirika langu linalifanya katika jamii.

Ningipende kusema nataka kufikia kilele katika kazi zangu, nataka kuwakikisha nimetimiza malengo yangu ya napo ukua ni meyapanga ya mwezi ya mwaka. Kwa hivyo nataka kufika kilele mahali ambapo mfanya biashara yote ya ngetaka kufika. Ambapo ni mahali ambapo hameweka rasli mali zake na kuzipanga kwa jinzi na viofa.

Ningependa kusema kazi ya nyumbani ambao naichukia sana. Sina yote naeza sema naichukia sana. Lakini kwa vile swali linahitaji nipeane kazi moja ambao sipendi kwa nyumbani. Kule kuosha vyombo baada ya kukula ama baada ya kuvichafua. Ni kazi ambayo huwa hainifurahishi sana.

Ningependa kusema kwa sababu ulimwengu unaelekea unaelekea kutumia mitandao kwa kila shuguli za siku Ngependa kupata ule ujuzi wa kutengeneza tovuti ambao kwa lugha ya kimombo ni websites ningependa pia kuimarisha ufahamu wangu bora wa maswala na mitandao sana ningependa sana kuimarisha hayo.

Ningependa kusema ni swali bora uwa natumia simu yangu zaidi kwa kutafuta wateja wangu. Wateja wangu ni wengi ni wale wanao patikane kwenye mitandao kwa hivyo wakati mwingi natumia simu yangu kutafta wateja wangu na inanisaidia kwa masiliano kwa muda unaofaa.

Naam, huwanapenda sana kufuatilia matukio ya kimataifa kwa sasa huwa nafuatilia kila mahali duniani kote na mataifa yote ya dunia Napenda kuwa na ule umakini na makinika kwa mambo yanao tukia kila semu na pande yote ya dunia Kwa hivyo mataifa, matukio yake huwa nayafuatilia.

Ningependa kusema huwa nafanya mambo kadha wa kadha ninapoanza kazi, huwa nakuwa na kijitabu changu cha kuniongoza jinsi ya kukamilisha makazi zangu na kujiendeleza, kuufuatilia utaratibu fulani ndiposa nikapate matokeo bora.

Ningependa kusema ni swali bora ambao inauliza huwa nashugulikia mda vipi kazini. Ningependa kusema huwa sipendi kupoteza mda kazini. Kazi zangu nazichukulia kwa njia inayofaa, nazichukulia kwa uzito na nakamilisha kazi ambazo nimezipanga kuzifanya kazini. Kwa hivyo huwa natumia mda wangu kwa makini sana.

Ningependa kusema huwa nakuta na changamoto nyingi kazini, kuna changamoto ya mutaji, kuna changamoto pia za kule kwa kimawasiliano, unapata watu wengi hawana ule uzoefu na ule umakini katika kuwasilisha, kuwasilisha matukio na kujieleza. Kwa hivyo changamoto ziko kazini ni pia kufuatilia muda watu wanapenda kufanya vitu wakiwa wamechelewa Wakipitisha muda tuliopanga kufanya kazi.

Ningependa kusema ni swali mzuri ambao ni kueleza hadithi kuhusu mji niliozaliwa. Ningependa kusema nilizaliwa mji wa Mombasani na naweza shiriki vitu vya kuvutia huko. Kuna vitu mingi kama kuogelea baharini kwa sababu ni mji ulio karibia bahari. Na nakumbuka mambo mazuri yaliyokuwa yanafanyika utotoni. Kwanza nilikuwa napendelea kusikia sauti za baharini ule wakati meli Zilipokuwa zinatia nanga na kungo'a nanga Nilikuwa nafurahia ile sauti na kinachofanya mji wangu kukua maalum ni ule kuwa uko karibu na bahari unajulikana na unakuwa mahali pa kibiashara sana na kwa sababu watu wengi wanapitisha bidhaa zao kupitia meli ambao ni kupita juu ya bahari na ningependa sana kurudi pale wakati wowote ule.

Naam vifaa ninavyo vitumia kutoka laptopu yangu na simu yangu zote zinatumia mfumo wa usalama wa vidole ni mfumo ambao ni bora Unahakikisha kuwa data haijapotea, inakikisha kuwa usalama ni mimi tu niko na ule uwezo wa kubadilisha vitu na vitu nilivyo weka katika mashine zangu.

Naam, ni swali bora, ningependa kusema huwa nafanya mambo, nini huwa nafanya kuongeza uzalishaji wangu? Ningependa kufikiri, ningependa kusema kuwa huwa naweka mtaji zaidi kwenye kazi za wangu, pia nashirikisha wateja wangu, ndiposa waweze kuniongezea maarifa na kunipea mawaidha jinsi ya kuzalisha zaidi.

Ningependa kusema ni swali bora huwa na shambulia aje mabadiliko kazini. Ningependa kusema mabadiliko ni bahadhi ambao vitu inavyotarajia kwa sababu pasipo kuwa na mabadiliko hakuna maendeleo. Kwa hivyo mabadiliko yoyote yanapokuja kazini huwa na yaendeleza na nazidi kuendelea nayo.

Ningependa kusema huwa ule wakati napenda kustarehe huwa naketi nje ya nyumba naketi chini ya mti napunga hewa na nakaa na wanyama wangu wa nyumbani ambao ni paka na umbwa. Hao ndio hunipa starehe nikiwa chini ya mti. Naam.